Naam, mimi huenda maktabani takribani ya mara moja, hadi mara mbili kwa mwezi. Kwa kawaida, mimi huenda mahali pale ili niweze kupata vitabu na kuvisoma vitabu. Sana sana kitabu kinacho nieleza kuhusu kupata nyuele zangu zikiwa safi na zi mepangwa vizuri na jinsi nitavyo kavyo tunza nyuele zangu. Na pia kupata ushauri wa kitaalamu juu ya njisi ya kujihifathi mimi mwenyewe na kutunza nyuele zangu vizuri.

Ninaiamini ya kampuni ya teknolojia ya hapo, wanafanya bidhaa zenye ubora wa mahali ya juu, zenye kuaminika, na daima wanajitahidi kuleta uvumbuzi na kurahisha maisha yetu. Pia naipenda ile kampuni ya hapo kwa sababu bidhaa zao zimebuniwa kwa ubora wa hali ya juu rahisi kutumia na daima zinakuwa uvumbuzi. Pia wanazingatia usalama wa data na uharibifu mdogo wa programu jambo linalo fanya ni rahisi kuaminika kwa kila mtu.

Mimi husoma habari za mtadao kupitia tovuti za habari zinazojulikana kama vile BBC, CNN na Aljezira pamoja na mitandao ya kijamii kama vile Twitter, Facebook, LinkedIn kwa habari za haraka na za kitaalum. Napenda kuchagua vyanzo vinavyoaminika ili kupata taarifa sahihi. Je, wewe husoma habari za mtadaoni wapi?

Ndivyo, napenda maua sana, sana, sana. Ninayapenda maua kwa sababu yanaleta uzuri na rangi katika mazingira, yanapendeza machoni mwangu sana, na mara nyingi yanabeba kihisia nzuri na furaha. Kama wakati wa kusherehekea au kumpa mtu zawadi, pia kuna ile harufu nzuri inayopendeza na kutuliza hisia zangu. Mimi hufurahia sana wakati ninapo zawadiwa ama nina ata kuzawadi marafiki zangu maua maana maua huleta hisia nzuri sana na huleta zile rangi za maua huvutia sana machoni mwa watu sana.

Mimi hupenda kutumia muda na familia yangu kwa kula pamoja, kucheza, kuzungumza, kuhusu siku zetu, au kufanya michezo pamoja. Wakati huo, mimi hujisikia, nina furaha, nina amani, nina mshikamano na familia yangu. Pia huwa inanipa muda ambao hunisaidia kupumzika na kuimarisha uhusiano wetu na familia na kupata kwa pamoja. Na je wewe una familia?

Asubuhi nilianza kwa kuamka saa kumi na mbili, baada ya hapo niliomba ili kumrudishia mwenyezi mungu, shukrani, baadaye nilifanya mazoezi madogo, nikasafisha uso na meno yangu, kisha nikakula kifungua kinywa kabla ya kuanza shughuli zangu, zozote za siku, Baada ya hapo ya kifungua kinywa nilipanga shughuli zangu Nikapanga ratiba ya kazi na kwanza kufanya kazi zangu na mtadaoni Asubui hii nilihisi furaha tayari na mwenye na mtanashati ya kuanza siku ya kwa ufanisi.

Naam, napenda sana kucheza michezo ya ubao ninayapenda kwa sababu ya cha, michezo ya ubao yanachanganya yanachangamsha akili yangu, huimarisha mkakati na hufanya iwezekane kushirikiana na marafiki zangu au familia kwa furaha pia michezo hii ni njia mzuri ya kupumzika na kuondoa stress.

Ningependa kujifunza lugha mpya kama kispanish au kijerumani, kifaransa kujifunza lugha hizi mpya hunisaidia kuongezea kwa maarifa na pia kuwasiliana na watu tofauti tofauti duniani na hufungua fursa mpya za kikazi na maisha.

Ningependa kusema nawapenda waandishi wa vitabu sana ila mwandishi ninayempenda sana sana ni Ken wariobora Napenda kazi zake kwa sababu aliandika hadithi zenye mvuto zinazojumuisha historia siri na uhusiano wa binadamu na kila kitabu chake hunifanya kusoma kwa hamu na kujifunza mambo mapya kila wakati ninacho ninavyosoma vile vitabu.

Nimeona mandhari ya jua lina pocho moza baharini, abavyo ilikuwa ya kushangaza, mana ilikuwa mara yangu ya kuanza kuwa baharini. Rangi za zahabu na nyekundu zikichanganyika na upepo mwanana na mawimbi ya bahari zilisababisha hisia za amani na furaha. Mandhari kama haya hunifanya ni dhamini uzuri wa asiri za kupumzika.

Nikitazama nje ya dirisha langu naona miti ikichezeshwa na upepo mwanana watu wakipita taratibu wakielekea kwenye shughuli zao za kila siku na magari machache yakipita barabarani. Anga huwa wazi wakati mwingine ikiwa na mawingu mepesi. Jambo linalo nipa hisia ya utulivu na matumaini sana katika maisha.

Mimi ninapenda shati na tishati ilhali ninaipendelea sana sana tishati kwa sababu ni rahisi inatoa uhuru wa mwendo na inanifanya nijihisi huru zaidi inafaa kwa matumizi ya kila siku na mazingira yasiyo rasmi hivyo basi unapoivaa shati unajihisi kuwa huru kila wakati.

Naam, navaa miwani haswa wakati wa kusoma au kutumia kompyuta, miwani inanisaidia kuona vizuri na pia kuyalinda macho yangu kutokana na mwanga mkali au screen ya kompyuta ambayo ukitazama sana screen ya kompyuta bila miwani inafanya macho yaaze kuwa machungu hivyo. Basi mimi huivaa sana sana miwani ninapotumia kompyuta ili kuzuia na kuprotect macho yangu.

Napenda somo la sayansi la biologia Napenda somo la biologia kwa sababu linaelezea ufahamu wa viumbe hai mwili wa binadamu na jinsi viumbe mbali mbali vinavyo shirikiana na mazingira yao Linafanya nipate marifa mapya na kunifasiria maisha ya kila siku.

Mimi hupenda kusoma vitabu vya hadithi za siri za historia Navipenda vitabu vile kwa sababu vinanipa burudani Kunichochea kufikiria na kunifudisha mambo mapya kuhusu historia tabia za binadamu na dunia kwa ujumla.

Ndivyo, ninashiriki sana katika jamii yangu kwa kutoa msaada kwa wenye huhitaji, kushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, na kushiriki mawazo yangu katika mikutano ya kijamii, hii husaidia kuimarisha mshikamano na maendeleo ya jamii letu.

Siku ya leo ni nawazo nzuri kwa siku hii. Leo ni kuchukua muda kidogo kuanda ratiba yangu vizuri na kuweka vipa ubele vya kazi. Hii itanisaidia siku yangu kuwa yenye tija, kupunguza stress na kufanikisha mambo muhimu kwanza. Na je wewe unawazo lipi leo.

Kinachonipa motisha kazini ni kufanikisha malengo nilio weka, kuona matokeo mazuri ya kazi yangu na kushirikiana na wezangu wanao niunga mkono. Pia, motisha inatokana na kufahamu kwa bakazi yangu inachangia maendeleo makubwa na mengi ya timu au ya kampuni yangu.

Mimi huwakaribisha wafanyi kazi wapya kwa kampuni kwa kuwapa muongoza wanamna ya kazi kuwashirikisha katika utamaduni wa timu na kuwa rafiki na msaada hii husaidia wafanyi kazi wapia kujisikia komforti kuunganisha na timu na kuanza kazi kwa ufanisi Si.

Nam ndivyo mimi hupenda kutembea kwa miguu sana na napenda kwa sababu inanisaidia kukafiti pia kutembea kwa miguu hupumzisha akili na kufurahia mazigira katika karibu nami pia ninjia mzuri ya kufikiria mambo kwa utulivu na kupunguza kwa stress.

Filamu ninayoipenda zaidi ni The Shawshank Redemption. Inaipenda kwa sababu inaonyesha tumaini, uvumilivu, na ngumu na nguvu ya kutoka katatama hata katika mazingira mangumu. Hadithi yake inagusa hisia na inafundisha kwa kuwa subira na imani inaweza kubadilisha maisha. Kitu kilicho niletea hamu ya firamu hii ni hadithi yake yenye hisia na ujube wa utumaini na uingizaji mzuri. Ndivyo maana ilivyovutia sana tangu mara ya kwanza. Na kwa hivyo, ndivyo ningependa kuiangalia tena na tena kwa sababu. Kila mara ninapoiona upata mafuzo na hisia mpia.

Wakati umeme unapopatikana, napenda kukamilisha kazi nilioiacha kutumia vifaa vya kielektroniki na kuandaa vitu vya nyumbani virivyo hitajika hitaji mwanga au umeme. Pia ni wakati mzuri wa kufanya kazi kwa urahisi na kutumia mda vizuri.

Pale nyumbani, chumba ninachokipenda nyumbani ni chumba chakulala. Ninapenda kwa sababu ni pa kupumzika na pa kupata usingizi mzuri. Na pia ni mahali ambapo inaweza kusoma, fikiria au kupumzika kwa utulivu. Chumba hiki kina mandhari na utulivu, unaonifanya nijisikize, nijisikie vizuri kila siku.

Ninapenda kipindi cha televisheni cha habari na mazungumzo ya elimu. Ninapenda kwa sababu kinanipa tarifa sahihi, kuna kunifundisha mambo mapya na kunisaidia kuwa na uelewa kwa mambo yanayotokea duniani. Pia hii ni njia mzuri ya kuendelea kujifunza kila siku kutumia vipindi tofauti tofauti televisheni.

Naam, mimi napenda kufanya kazi nyumbani sana. Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inaniwezesha kuwa na muda freksiburi na kupumzika wakati wa kazi na kuepuka msongamano wa usafiri. Pia, kufanya kazi nyumbani inaweza kupanga mazingira yangu ya kazi kwa urahisi, jambo linaloongeza ufanisi na unafuu.

Naam, nimewahi kusafiri. Na mahali ambapo nimewahi kusafiri pazuri sana ni kama Mombasa, nilufurahia ufukwe wa mchanga mweupe, maji safi ya baharini na maandhali ya kupendeza ya pwani. Safari hiyo ilinipafuraha amani na kumbukumbu nzuri za kushirikiana na familia na marafiki zangu.

Napendelea kufanya mazoezi asubuhi. Asubuhi huwa na nguvu kidogo ya mwili na akili. Inaniwezesha kuanza siku yangu kwa nishati, kuwa makini na kudumisha afya angu. Mazoezi ya asubuhi pia hufanya siku yangu iwe yenye tija zaidi. Je, wewe hupenda kufanya mazoezi asubuhi au jioni?

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, mimi natumia mfuko wa kitambaa kununua bidhaa, kuepuka vyombo vya plastiki winavyotumika mara moja, na kuchagua bidhaa zenye pakiti za urafiki kwa mazingira. Hii ni jambo ambalo hunisaidia kulinda mazingira na kupunguza uchafu katika mazingira yangu.

Wakati wa jua kali, mimi napenda kukaa sehemu ya kivuli, kunywa maji mengi, baridi, au kusoma kitabu. Pia, wakati huu, ninapenda kufanya shughuli za ndani au kutumia sehemu zilizo na za hewa safi. Hii huniwezesha kupumzika na kuepuka joto jingi na kupata faraja.

Swali nzuri hilo. Mimi kupenda muziki na muziki ninayo penda kusikiza mara nyingi ni RNB na pop. Napenda kwa sababu unapunguza stress, hunipa furaha na mara nyingine hulitia moyo wakati wa kufanya kazi au kufanya mazoezi. Pia napenda kusikiliza nyimbo zenye maneno yenye maana na melodi mzuri. Napenda pia kusikiza mziki wa nyimbo za mungu maana tunajua kwamba kusikiza mziki na kuimbia mungu ni jambo la kuomba pia.

Naam, wakati wa mapumziko ya mchana, mimi napenda kupumzika kidogo, kunywa chai au kahawa, kusoma kitabu kidogo au kuzungumza na marafiki ama hata familia. Hili ni jambo ambalo hunisaidia kupumzika, kupumzisha akili, kuongeza nishati na kuendelea na kazi zangu kwa ufanisi.

Divyo, mimi napenda chakula kitamu. Napenda chakula kitamu sababu kina nifanya nijisikie furaha, kuridhika, na mara nyingine ufanya chakula huwa burudani zaidi. Pia napenda kujaribu ratha katha tofauti tofauti za chakula kitamu kutoka sehemu mbarimbari.

Asanti kwa swali hili. Hili ni swali nzuri sana. Na ninaposhabulia tatizo kazini. Mimi kwanza nalitambua kwa makini tatizo rililopo. Kisha ninashirikiana na wenzangu kupata suruhisho. Kujaribu mbinu tofauti tofauti na kuchagua ile inayofaa zaidi. Hatimaye nazingatia matokeo na kujifunza kwa ajiri ya mabadiliko ya baadaye.

Namu Kinacho nifurahisha Kinacho nifanya nifurahi sana ni kuchangia kwa wengine kufanikisha manengo nilioweka na kushirikiana na familia au marafiki wangu Pia furaha yangu huja ninapo fanya mambo ni nayopenda sana kama vire kusoma, kusikiliza muziki, au pia kufurahia mandhari mazuri.

Ndivyo mimi napenda kula popcorn sana. Napenda kula popcorn kwa sababu ni tamu laini na ni rahisi kula wakati wa kufurahia filamu au burudani. Pia nikitafunu zinanifanya nijisikie mwenye raha bila uzito mkubwa.

Asanti kwa hilo swali, hili ni swali nzuri sana mimi. Napenda kushughulikia wateja vizuri. Hii ni kwa sababu kusikiliza kwa makini, mahitaji yao, kutoa msaada unaofaa na kuhakikisha wanarithika na huduma zangu. Kushughulikia wateja vizuri, hunisaidia kujenga uhusiano wangu mzuri na kuongeza uaminifu kwao.

Nao, nina zawadi mzuri zaidi, niliowahi kupokea ni kitabu cha hadithi, kilicho nifundisha mambo mapya na kuniacha nikifikiria kwa kina. Zawadi nilipokea kutoka kwa rafiki yangu wa dhati. Nilifurahia kwa sababu haikuwa tu zawadi, bali pia ilinipa maarifa na furaha ya kudumu hata waleo.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashidano na uzoefu huo umekua moja wapo ya mambo yaliyo nijenga zaidi maishani. Leo nigependa kueleza kwa kifupi lakini kwa kina kuhusu safari hiyo. Changamoto nililizo kutana nazo na mfunzo niliyoyapata. Mara yangu ya kwaza kushiriki mashidano ilikuwa shuleni katika mashidano ya hotuba na mjadara. Niliposikia jina langu likitajwa kama mshirika, nilijawa na hisia mchanganyiko za furaha na hofu. Furaha kwa sababu nilikuwa na fursa ya kuonyesha uwezo wangu, lakini hofu kwa sababu nilikuwa na wasiwasi wa kusimama mbele ya watu wengi na kuzungumza. Hata hivyo, niliamua kujipa moyo na kuamini kuwa ujasiri uanza kwa kuchukua hatua ya kwanza. Maandalizi hayakuwa rahisi, nilihitaji kufanya utafiti, kuandika hotuba na kujifuza jinsi ya kuwasiliana mawazo yangu kwa ufasaha na kwa kujiaminia. Kulikuwa na nyakati nilichoka na kutamani kuacha hasa pale ambapo mawazo yangu hasa pale mawazo yangu lilipo kosea au kukosolewa wakati wa bazo ezi. Lakini msaanda kutoka kwa walimu na marafiki ulinipa nguvu ya kuendelea. Nilijifunza kuwa mandalizi mazuri ni mwengi wa mafanikio yoyote. Siku ya mashidano ilipo wadia nilisimama jukwaani nikiwa na wasiwasi mkubwa. Lakini nilipoanza kuzungumza nilihisi utulivu na kujiamini pole pole. Nilizungumza kwa sauti ya kuelewaka nikatumia ruga ya mwili na nikazingatia ujumbe niliotaka kujifisha ingawa sikukukumbuka kuibuka mshindi wakwanza nilifanikiwa kupata nafasi mzuri ya pongezi nyingi kutoka kwa majaji Kupitia mashindano hayo nilijifunza mambo mingi muhimu kwanza ushidi ni lazima ue medali au cheti bali ni ujasiri na marifa tunayapata njiani. Pili, nilitabua umuhimu wa kujiamini na kudhubutu kujaribu mambo mapya. La tatu ni nilielewa kuwa kushidwa si mwisho wa safari. Bali, ni sehemu ya kujifuza na kukua kwa ujuma kushiriki mashidano kurinisaidia kukuza uwezo wangu wa kuwasiriana, kufanya kazi kwa bidii na kuamini doto zangu.

Napenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu na leo ningependa kukueleza kwa ufupi mambo yanayonifanya nijivunie kuishi hapa. Kwanza kabisa napenda ushirikiano na umoja wa wakazi wa mta wangu watu wa hapa ni wakarimu na tayari kusaidiana. Wakati wa furaha kama sherehe au harusi na wakati wa huzuni kama msiba watu hushirikiana na kusaidiana bila ubaguzi. Hali hii, hunifanya nijisikie salama na kuwa sehemu ya familia kubwa. Pili, mtaa huu wangu unamazingira mazuri na tulivu. Kuna usafi wakutosha, mitaa imepangwa vizuri na kuna maneno ya wazi ambako watoto hucheza. Kuna maeneo ya wazi ambapo watoto hucheza na watu wazima kupumzika. Asubuhi kuna kuwa na hewa safi na sauti za ndege. Jabo linalofanya kuanza siku kwa amani na matumaini. Jambo la tatu ni kuwa napenda mtaa huu na huduma zinazo patikana katika mtaa wangu. Kuna maduka ya karibu, shule za kituo cha afya, shule kituo cha afya, na hivyo basi ni rahisi kupata mahitaji ya kila siku bila kusafiri mbali. Hii huokoa muda na kurahisisha maisha yangu. Zaidi ya hayo, usalama wa mtaa wangu ni mzuri. Wakati wakaazi hushirikiana na viongozi wa mtaa kuhakikisha, usalama unaimarika hasa nyakati za usiku. Hii hunifurahisha na kuhakikisha kuwa tunaishi bila hofu. Kwa ujumula mimi napenda huu mtaa wangu kwa sababu unanipa amani mshikamano na mazingira bora ya kuishi ni mahali panaponifanya nijisikie nyumbani na kunitia moyo kufanya vizuri katika maisha yangu.

Guvu zangu kazini ni nyingi, lakini leo nitakuelezea machache tu kwa ufupi. Kwanza mimi ni mtu anaye jituma na kufanya kazi kwa bidi sana. Nikipewa jukumu kazini nalichukulia kwa uzito na kuhakikisha nimekamirishako wakati na kwa ubore unautakikana. Sipendi kuwacha kazi unusu na huwa najitahidi kufuata malengo ya kazini. Pili, napenda kufanya kazi kwa ushirikiano naamini kazi bora hupatikana pale watu wanapo shirikiana na kuheshimiana. Niko tayali kusikiliza mawazo ya wengine, kujifunza na kusaidiana pale inapo hitajika ili kufananikisha lengo la pamoja la kampuni. Jambo la tatu nikuwa ninawezo mzuri wakupanga na kutumia mdamu vizuri. Hili hunisaidia kukamilisha majukumu mengi bila msongo mkubwa wa mawazo. Hua napanga kazi zangu kulingana na vipa ubele. Hili kuhakikisha kila jambo linarofanyika kwa wakati wake. Pia mimi ninadhamu na ninau waminifu kazini sana. Nafanya kazi kwa kuzingatia mandili, kuheshimu viongozi na wenzangu kazini na kulinda raslimari za kazi. Wajiri na wenzangu wanaweza kunyaminia kwa sababu nasimama kwa wajibu wangu ipasavyo. Kwa ujumra, ningependa kusema, mimi nguvu zangu kazini ni bidi, ushirikiano, mipango, mizuri ya mda na uaminifu. Ambapo, hizi nguvu unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuchangia maendeleo ya mahali pa kazini mwangu.

Asanti sana kwa kuniuliza swali ile ningetaka kusema nikikuwa na furaha najifurahisha kwa njia rahisi lakini zenye maana. Kwanza kabisa mimi napenda muziki nawasha. Nyimbo zinazo, ninazozipenda ninaimba au nikacheza kidogo bila stress. Muziki hunifanya nijisikie huru na kuongeza ile furaha maradufu. Jambo lingine ambalo ningetaka kusema napenda kushiriki furaha na watu Naweza kumpiga rafiki au mwanafamilia tukacheka tukumbushane mambo mazuri au hata kusherehekea kitu kidogo kama mafanikio madogo ya siku, furaha ikishirikiwa huongezeka Jambo lingine ni kuwa najifurahisha kwa kujidhamini naweza kujinunulia kitu kidogo labda chai ninayoipenda, chakula kitamu au nijipe muda wa kumpumzika. Wakati mwingine mimi natembea nje kidogo napumua hewa safi na kushukuru kwa nilipo. Pia napenda kuandika au kufikiria kwa utulivu. Najiuliza ni nini kilichonifurahisha? Na jinsi ya kudumisha hiyo hali. Hili hunisaidia kubaki na mtazamo chanya. Hata furaha inapopungua. Kwa ufupi ningetaka kusema kuwa mimi hujifurahisha kwa muziki. Watu ninaowapenda kujitunza na kushukuru. Furaha sio lazima kuwe, kuwa iwe kwa ukubwa Ila mara nyingi iko kwenye vitu vidogo vidogo tunavyovichagua kuvidhamini kila siku.

Ningetaka kusema sera ninayoiona muhimu sana sana katika kampuni ni sera ya maadili na heshima kazini hii ni sera inayonihakikishia kuwa wanafanya kazi wote wanatendewa kwa haki heshima na usawa bila kujali cheo au jinsia umri au hata asili yao Kwanza kabisa sera hii husaidia kuunda mazingira salama na yenye amani sana kazini wafanyakazi wanapojua kuwa kuna muongozo unaokataza unyanyasaji, ubaguzi, na lugha isiofaa Wanajisikia huru kufanya kazi zao bila hofu, hili huongeza kujiamini na kurahisisha ushirikiano ndani ya timu Jambo jingine ni kuwa sera ya maadili na heshima huchangia kuongeza tija na ufanisi Wakati watu wanaheshimiana migogoro inapungua na nguvu nyingi zinaelekezwa kwenye kazi badala ya matatizo ya binafsi Hii hufanya kampuni kufikia malengo yake kwa haraka na kwa ubora Jambo la tatu nikua sera ni hii huimarisha taaswira na sifa ya kampuni. Kampuni inayojulikana kwa heshima wafanyakazi wake huvutia vipaji bora na hujenga imani kwa watenja wa shirika. Pia hufanya wafanyakazi wajivunie kuwa sehemu ya kampuni hiyo. Mwisho kabisa ningetaka kusema kuwa sera ya maadili na heshima husaidia katika uajibikaji inatoa muongozo wazi na ni na kinachotarajiwa kwa ujumla na kinachotarajiwa na hatua zinazochukuliwa endapo sera itakiukwa hili huleta uwazi na haki katika usimamizi kwenye kampuni. Mwisho kabisa ni kuwa sera ya maadili na heshima ni msingi mafanikio ya kampuni yoyote ile kwa sababu bila watu kuheshimiwa na kudhaminiwa hata mikakati bora ya biashara haiwezi kufanikiwa.

Asanti sana kwa kuniliuza swari kama hili. Ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Huwa naichukulia tu kama wakati wa kushukuru na kujidhamini zaidi. Kuliko sherehe kubwa. Kwanza kabisa napenda kuanza siku kwa utulivu najiombea nafikiria safari ya maisha yangu. Mafanikio niliyoyapata na changamoto nilizoshida. Hili hunifanya nianze siku nikiwa na amani na shukrani. Baadaye napenda kusherehekea na watu wa karibu. Inaweza kuwa ni familia au marafiki wachache wanaonielewa vizuri. Tunakaa pamoja, tunacheka, tunakumbushana kumbukumbu nzuri na kushiriki chakula kizuri. Sio lazima iwe sherehe ya gharama kubwa kilicho muhimu ni ule ukaribu na upendo. Pia mimi hujitunza binafsi siku hiyo, naweza kujipa zawadi dogo dogo kama vire, kitu nilichokuwa ni kitu kitamani au kujitoa kwenye ratiba ya kawaida ili nipumzike. Wakati mwingine, napenda kutoka nje kidogo, kutembea, kuenda sehemu ninayopenda au kufanya kitu kinachonipa ni furaha kama kusikiliza muziki au kuangalia filamu. Mwisho wa siku napenda kujipangia marengo mapya siku ya kuzaliwa kunikumbusha huwa ni nafasi ya kukua zaidi kujifunza na kufanya vyema kuliko mwaka uliopita Hivyo basi si sherehe tu ya kuongeza umri bali ni sherehe ya maisha, maendeleo na matumaini mengi ya siku zijazo Kwa ujumra mimi nasharehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa unyenyekevu, upendo na shukrani, nikijikumbusha kuwa kila mwaka ni zawadi ya kipekee.

Ningependa sana sana kutembea mji wa Paris, Ufaransa. Paris, hujulikana kama mji wa mapenzi sana, na huwa na mvuto wakipekee unaochanganya historia, utamaduni na maisha ya kisasa. Kwanza, ningependa kutembea Paris kwa sababu ya historia na majengo yake ya kuvutia. Kwanzia mnara wa Airfield, kanisa la Notre, Notre Dame, hadi barabara za zamani zilizojaa hadithi. Kila kona ya mji huu ina usimulizi wake. Kutembea huko kungekuwa kama kusoma kitabu cha historia kilicho hai. Jambo lingine ni kuwa Paris ni mji wa sanaa na ubunifu. Ningependa kutembelea makumbusho kama Rovnivnamski, Osar, kuona kazi maarufu za sanaa na kujifunza jinsi sanaa ilivyoathiri dunia. Pia ningefurahia kuona wasaani wa mitaa wakichora au kuimba, wakiongeza uhai kwenye mji. Jambo la tatu ni kuwa, ningependa kutembea Paris kwa sababu ya chakula na mtindo wa maisha. Kukaa kwenye kefu ndogo barabarani, kunywa kahawa, kula mkate wa croissant na kuangalia watu wakipita ni sehemu ya uzoefu wa kipekee. Maisha ya Paris yanaonekana kuwa ya utulivu lakini yenye ladha ya kipekee. Zaidi ya yote, ningependa kutembea Paris kwa sababu inanipa hisia ya kuota na kupanua mawazo ni mji unaokuhakikisha, kufikiria kwa kina, kuthamini uzuri na hata kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi sana. Jambo la mwisho ni kuwa, Paris ni mji ningependa kutembea kwa sababu ya uzuri wake, historia yake sana, na hali yake ya kipeke. Inayofanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu ya hadithi kubwa ya dunia.

Ningependa kusema mimi hugawanya takazangu na ninaona ni jambo muhimu sana kwa mazingira na afya ya jamii. Kugawanya taka, hunisaidia kuona uwajibikaji kwa kile ninacho kitupa na athari zake kwa mazingira yetu. Kwanza kabisa, mimi nagawanya taka kwa makundi tofauti tofauti. Kuna taka zinazo oza kama mabaki ya chakula, maganda ya matunda na mboga. Hizi mara nyingi naziweka kando kwa sababu zinaweza kutumika nyumbani na kupunguza kiasi cha taka kinacho ishia dapo kama hivo basi ninakieka na kukitumia kama borea. Jambo ringine ni kuwa mimi hugawanya taka zisizo oza kama plastiki, chupa za maji, makopo ya soda, karatasi na vioo. Plastiki na makopo huwekwa kando ili vikisunywa vikisanywa vipelekwe kwa urejerezaji ambayo tunaita kwa kimombo recycling. Hii, hupunguza uchafu wa mazingira haswa vile kwenye mito na bahari. Na pia, hupunguza matumizi ya mari gafri mpya kutoa kwenye mazingira. Jambo ra tatu ni kuwa taka uhatarisha kama, haitarishi kama betri. Vifaa vya umeme virivyo haribika au dawa zirizo pitwa na wakati. Hizi zisitupi hivyo kwa sababu zinaweza kusababisha madhara makubwa sana kwa afya ya binadamu na mazingira. Badala yake, mimi utafuta jia sarama za kuzitupa au kuzibakabithi kuhusika wanao, husika na ukusanyaji wa taka hizo. Zaidi ya hayo yote, kugawanya hunifanya niwe mwangalifu zaidi wa matumizi yangu. Kapra sija nunua kitu najiuliza kama kinaweza kutumika tena au kitapunguza taka. Hii unisaidia kupunguza maputumizi ya plastiki ya mara moja na kuchagua bidhaa rafiki kwa mazingira yangu Kwa ujumla mimi hugawanya taka kwa sababu ninaamini kuwa mabadiliko makubwa huanza na hatua ndogo na haya mabadiliko huanza wakati mimi kama binadamu binafsi nitaichukua hatua Ingawa ni jambo rahisi lina mchango mkubwa sana katika kulinda mazingira kuboresha afya ya jamii na kuhakikisha kwamba raslimali zinazo tumika kwa njia endelevu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo.

Asante sana kwa kuniuliza swali hili ningetaka kusema mimi mara nyingi weekend yangu huwa ni mchanganyiko wa kupumzika kujuboresha na hata kushirikiana na watu baada ya wiki ya kazi au majukumu mengi weekend hunipanafasi ya kurejesha nguvu na kupanga upya mawazo haa jambo kwanza kabisa ninapenda kuanza weekend kwa kupumzika na kujitunza Hua na lala kidogo zaidi kuliko siku za kazi. Kisha, ninajipangia muda wa utulivu. Naweza kusikiliza muziki lakini kunywa chai au kahawa na kufikiria jinsi wiki ilivyo pita ilikuwa. Hii hunisaidia kuandua msongo wa mawazo na kujiandaa kisaikorojia Jambo lapili nikuwa, weekendi hunipanafasi ya kujihusisha na mambo ni nayo ya penda Naweza kusoma vitabu, kuangalia filamu, au vipindi, au kujifunza kitu kipya mtandaoni kama ujuzi wa kazi au lugha Wakati mwingine, mimi hujitolea kufanya usafi wa nyumba au kupanga vitu jabo linalo nipa hisia ya ki ya kuridhika sana moyoni mwangu. Pia napenda kutumia mda na familia, marafiki. Tunaweza kukutana, kupika pamoja, kuzungumza au hata kutoka nje kidogo kutembea. Muda huu wakijamii hunijengea siku na hisia na hunikumbusha umuhimu wa mahusiana wakatika maisha Jambo la tatu la nne nikuwa kwa wikiendi zingine mimi hujitahidi kujipanga kwa wikiijavyo Mimi huanda huandika malengo kupanga ratba na kujianda kia kili kwa majukumu ya jayo Hii hunisaidia kuanza wiki mpya nikiwa na muerekeo na motisha na mwisho kabisa nikua kwa wikendi yangu silazima iwe na shughuli nyingi sana bali inalenga usawa kati ya kampuni na kujijenga Wikendi yangu silazima iwe na shughuri nyingi sana bali inalenga usawa katika kupumzika na kujijenga.